Una kumbukumbu gani nzuri za shule. Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo ya shule ni wakati nilikuwa shule ya high school. Pale tulikuwa tunafanya uchezaji wa mpira tulikuwa tunaimba kulikuwa na ambayo ni mageni kwangu sikuwa nimeyafanya mahali popote.

Napendelea kusoma gazeti au habari kwenye mtandao. Mimi napenda kusoma habari mtandaoni kwa kuwa mtandao ni njia mwafaka ya kupata habari rahisi bila kuenda kununua gazeti kwenye barabara ama kwenye duka. Mtandao habari zilizo chapishwa siku mbili au tatu zilizo pita.

Je, napenda kusimamia au kusimamiwa? Mimi napenda kusimamia kwa kuwa mimi mwenyewe ni leader. Napenda nikielekeza watu, waweze kufanya mambo vinavofa. Katika mwelekezo napenda nikisikiza wenye yote yanakuwa na utulivu na mwelekeo mzuri.

Uzoevu wa kushangaza ambao nimewai kupata ni uzoevu wa kulala sana. Uo ni uzoevu mbaya ambao unanishangaza sana. Kwa kuwa mda mwingi unapotea mtu anapozembea na kulala sana. Ningependa kutafuta njia zingama ili niweze kutekeleza yanayo takio kutekelezo.

Napenda kufanya kazi peke yangu au na watu wengine. Mimi napenda kufanya kazi nikiwa na watu wengi kwa kuwa umoja ni nguvu. Watu wanapokuja pamoja na kuanza kufanya kazi, kazi yenyewe inonekana kuwa raisi na tukiwa wengi ili tuweze kufanya kazi yenyewe kwa umoja.

Ninapenda mkutano wa aina gani. Mkutano ambao ninaupenda ni mkutano wa heishima ambao watu wanakutana na kuzungumza mambo makuu na mambo ambayo yanelimisha na kuelekeza jamii vilivyo. Mkutano mwngine ni mkutano wa kibiashara kwa kuwa napenda zangu.

Napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Kati ya kunyoa na kuvaa ndevu mimi napendelea nikiwa na ndevu kwa kuwa ndevu zinafanya mtu kuonekana kuwa mzee na ndevu zinaashiriana na hekima watu wanapo ona mtu jami.

Je, ni napenda kujifunza historia naam mimi napenda kujifunza historia kukua historia ni moja wapo ya njia ambazo binadamu wa kisasa wanaweza kujifunza mambo yaliyotokea wakati ya hawakua wamezaliwa. Historia pia ni kitu cha maana sana.

Somo lipi la kisayansi ambalo mimi nalipenda. Somo ambalo nalipenda zaidi la kisayansi ni somo la baolojia. Hili ni somo ambalo linaangazia hali ya vitu kumea na mambo na binadamu na mengineo. Napenda hili somo la kibaolojia sana.

Mziki gani ninausikiliza mara nyingi. Mziki ambao ninapenda kusikiliza mara nyingi ni mziki wa bongo. Mziki huu ni mziki unaotoka Tanzania ambao kuna wasanii. Kama watatu ambao ninaweshimu sana. Moja wao wasani anaitwa Nandi, mwingine anaitwa mziki wa bongo.

Ninalinda faraga yangu vipi mtandaoni. Njia mwafaka ya kulinda faraga yangu ni kutojibizana na watu vibaya. Sababu unapojibizana vibaya, haya majibizano yako mabaya huwa yanabaki kwenye mtandao na siku moja unapotaka kuwa mtandao. Kwa hivyo mimi najichunga sana nisiweze kuongea vibaya na huwa nikiona mtu anaongea vibaya huwa najiondoa nanyamaza bila kumjibu.

Je, napenda mfumo gani wa simu. Mfumo wa simu ambao naupenda zaidi ni Samsung. Hii ni kuwa mfumo huu una teknolojia ya kisasa ambayo inaweza kufanya mambo kwa urahisi kama kuzungumza na kutazama mavideo kwenye mtandao. Pia napenda Samsung kwa kuwa iko waterproof, inaweza ingia kwenye maji. Na ikose kuaribika.

Na sherehekea siku kuu vipi? Njia moja wapo kusherekea siku kuu ni kununuwa nguo mpya. Nguo hizi mpya zinavaliwa hiyo siku kuu kwa kuwa ni siku ya maana sana katika mwaka mzima. Na pia sisi njia ingine ya kusherekea siku kuu ni kwa kupika vyakula vi nunua tiketi tunakaa pamoja inaeza kuwa ni mikutano ya kanisa tunasherehekea na kuabudu pamoja.

Huwa nafanya nini kuwatia wenzangu moyo? Jambo la kwanza mimi napenda kufanya kuwatia wenzangu moyo ni kuwaongelesha kwa ukaribu. Na kama wakona shida, mimi napenda kuwasikiliza na kuwapa mawaidha vilivyo huwa anapata huo motisha ya kujipa moyo. Na pia nawaonyesha kuwa mtu anapotia bidii, anaweza kutekeleza, anayotaka maishani.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati mwanga ninaupendelea ni mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali huwa unaharibu mimea. Kama mahindi na vinginevyo kwenye shamba kwa hivyo mikali sana kama mwanga mkali.